Msimu wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni Msimu wa kiangazi na pia ninapenda Msimu wa mvua na Msimu wa kiangazi ni Msimu ambao guna hali ya anga au hauli ya hewa ambayo ni tulivu na Msimu wa mvua ni Msimu ambao unamvua na katika Msimu huu usaidia sana mimea kukua na watu ufanya upanzi katika Msimu huu na msimu wa mvua huu ni msimu ambao ni wa manufaa kwa mimea, kwa kuwa mimea inaitaji mvua na pia mimea inaitaji jua kwenye ukuzaji wake. Na msimu hii miwili ya mwaka ni naipenda sana.

Chakula ambacho ni nacho kipenda zaidi ni wali kwa nyama. Chakula hicho ni nakipenda sana kwa kuwa ni chakula ambacho unaweza kukipika kwa haraka haki chukui muda mingi kuiva na ni chakula ambacho ni kitamu pia latha yake ni ladha nzuri ladha ya kupendeza na pia chakula hicho madini kinacho madini mengi ya manufa na chakula hicho pia Kinaenziwa na kinapendwa na wengi na inapokuwa chakula hicho ni kitamu na kwa hivyo ni napenda chakula hicho.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kukijaribu ama ambacho nimewai kukila ni jollof rice. Na jollof rice ni chakula cha ambacho kinatoka kwanye nchi za magharibi mwa Afrika, nchi kama Nigeria, Ghana na zinginezo. Na chakula hicho limekijaribu na nilipata ladha yake kuwa ladha tamu, ladha ya kupendeza na chakula chote ndivyo kilipendeza na nikakanifuraisha. Na hicho ndicho chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu.

Ushauri ambaye ningependa kumpa mtu ambaye anaanza kazi ni kuwa kazi ni kitu cha maana sana kwenye maisha mwanadamu kwa kuwa kufanya kazi mwishoe utapata malipo na yata kusaidia kwa njia flani kama ni pale nyumbani kwa familia na vitu vingi yata kufanya mipango yako na kwa hivyo, ukianza kazi, unaanza kwa mwenye kumoja, unatia bidii unajaribu kufuata sheria, unafaya vitu ambavyo vinahitajika Unafuata sheria ambazo zilizowekezwa pale kazini na mambo yote yatakuwa sawa Kwa kuwa umefanikiawa kupata kazi, huko mbele pia utafanikiwa na mwenyezi mungu atakubariki.